Ni kitazama nje, ni kitazama mandhari ya nje ya nyumba yangu. Ni mandhari ni kitazama nje naona majani, naona nyumba, naona barabara, naona vitu vingine kwa hiyo. Ni wakati gani inapendeza kutazama nje, wakati wa asubuhi, inakuwa ni wakati mzuri. Kwa sababu nakuwa naona mazingira mzuri, kabisa na upepo mzuri. Lakini kinachobadika kila msimu inategemea na wakati eza kiangazi manake kuna kuwa hamna majani. Lakini wakati wa mvua kutakua kuna miti mizuri ambayo imestawi. Najihisi vizuri ni kita.